Ninapenda kusoma habari mtandaoni kwa sababu kwanza inakua kwangu ni rahisi kwa sababu ninapoamka tu na kuchukua simu ningeningia mtandaoni nitakuta habari zote zirizojiri umeona habari zote zirizojiri nakutana nazo kwa hio ninapenda kusoma habari za mtandaoni na ninazipata kwa wakati.

Hapana, sijawai kusafiri kwa ndege, lakini natamani siku moja nije niweze kusafiri kwa ndege. In case, kama ikiwa nikipata kipato cha kutosha, nitakuja kusafiri na ndege kwa sababu ni kitu ambacho, yaani ni ndoto yangu. Ambayo naota siku moja na mimi niweze kusafiri kwa kutumia ndege.